Najilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa njia tofauti kama vile kutumia nyuila imara na chagua nyuila ndefu zenye mchanganyiko wa herufi, nambari na alama na situmii nyuila moja kwa kaunti zote. Pia mimi huwasha uthibitishaji wa hatua mbili ili kuongeza ulinzi wa ziada hata kama nyuila itavuja.

Ndio, ningependa kurudi ujana kwa sababu ningekua na nguvu zaidi, afya bora na nafasi pia ya kujifunza na kufanya maamuzi bora kwa maisha ya baadae Hata hivyo, pia nadhamini hekima na uzoefu nilioupata kadri nilivyokuwa kwa sababu ninapoendelea kuangezeka umri na kua mzee napata maarifa zaidi maishani.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi sana sana ni chai. Mimi hunywa chai kila asubuhi kwa sababu. Ni kinywaji ambapo kinanifurahisha sana. Na pia ni kinywaji ambacho kinanipa nguvu na kunisisimua ili niwe makini. Ninapoenda kazini na kuendelea na kazi yangu. Pia mimi hunywa kahawa wakati mwingine lakini sana sana ni chai mimi hunywa.

Kwa kawaida naenda hospitali mara chache sana kwa mwaka. Labda mara moja au mbili tu Mara nyingi huwa ni kwa ajili ya uchunguzi wa kawaida au vipimo vya afya ili kuhakikisha mwili wangu uko salama. Sipendi kuhusubiri hadi niuguwe sana Hivyo mimi hujitahidi kufotilia afya mapema na nakujali afya yangu inavyofaa.

Ninapowakaribisha wafanyakazi wapya. Mimi huanza kwa kuwatakia karibu na kuwafanya wajisikie huru na salama kazi ini. Hua nawafamisha kuhusu utamaduni wa kampuni, majukumu yao na matarajio ya kazi ili waelewe vizuri. Pia mimi huwatambulisha kwa wenzao na wasimamizi wao ili wajenge mahusiano mazuri.

Wakati wa furaha, mimi hujifurahisha kwa kufanya mambo ninayopenda na yanayonipa amani ya moyo. Mara nyingi, mimi husikiliza muziki, kuzungumza, au kucheka na marafiki na familia, au kufanya matembezi ili kufurahia mazingira. Pia napenda kujipa muda wa kupumzika, kutazama filamu, au kusherehekea mafanikio madogo niliyopata.

Mahali nilipozaliwa na kukua ni eneo la kilimani e Nilishiriki vitu vya kuvutia huko nikiwa mdogo kama vile kucheza mpira. Na pia kuna maduka kupwa kubwa ambayo mimi huenda hadi leo, ni jambo linalonivutia sana. Mambo mazuri ninayokumbuka ya utotoni ni nikicheza na rafiki zangu, kandanda na pia michezo ya watoto. Kinachofanya mji wangu kuwa maalum, ni majengo makubwa yaliyopo, na ya kifahari pia. E Naitaji kurudi pale e mwaka ukisha na mtarudi pale mwaka ukiisha.

Ndiyo, mimi hupenda kuoga kwa maji ya moto. Hii ni kwa sababu kuoga kwa maji ya moto hunifurahisha na kunipa amani kwa sababu nasikia fizuri ni kioga kwa maji moto. Na hata hivyo, mimi hupenda kupima kiwango cha maji hii kuhakikisha kuwa maji haya si moto sana. Kwa sababu maji haya yakiwa moto sana, tena haifurahishi inakuchoma mwili.

Mimi hufuwa nguo mara moja kila wiki. Mimi hufuwa nguo wiki ukiisha siku ya jumamosi. Mi Mimi hukusanya nguo zote nilizotumia wiki hiyo na kufuwa nguo hizo pamoja kwa mara moja. Mimi ufanya hivi kwa sababu naona unaokoa muda. Badala ya kufua nguo kila siku, mimi huyafua tu maramoja kwa wiki.

Chakula ninachokipenda zaidi ni pilau ya nyama ya ng'ombe. Napenda sana kula pilau nyumbani, wakati wa wikendi, nikiwa na familia yangu. Pilau lina ladha ya kipekee kutokana na viungo vingi, kama vile mdalasini na hiliki. Nakumbuka mara ya kwanza kula pilau ilikuwa kwenye shereha ya harusi ya ndugu yangu na nilifurahia sana. Mama yangu ndiye aliyekuwa mtaalamu wa kupika pilau na yeye ndiye alinifundisha jinsi ya kutofautisha viungo tofauti vinavyowekwa. Mara mwisho niliila pilau ni jumapili liyopita mchana nikiwa na marafiki zangu.

Mimi hushughulikia muda kazini kwa kuhakikisha kwanza kabisa naanza kazi zangu mapema Naanza kazi mapema ili nsikuje kuharakisha wakati muda umekwisha na pia mimi upenda kupanga kazi yangu na kuipa ratiba nianze na kazi moja nikimaliza na kingine. Mimi upea shughuli nzito na nyingi kipaumbele kisha namalizia na zile shughuli ndogo.

Napendelea mazingira ya kazi yenye amani, ushirikiano na heshima kati ya wafanyikazi wote. Mazingira ambayo watu wanahimizwa kushirikiana, kubadilishiana mawazo na kusaidiana hunifanya nifanye kazi kwa bidii zaidi. Pia napenda mahali penye mawasiliano mazuri kati ya wafanyikazi na viongozi, pamoja na fursa za kujifunza na kukuza ujuzi.

Ndiyo, mimi hupiga kura. Nilianza kupiga kura pindi tu, nilipo pitisha miaka kumi na nane, nilipo kuwa na kitambulisho cha nchi yetu. Eh Mimi hupiga kura kwa sababu naelewa kama mwananichi wa Kenya. Eh nina Nina tumia fursa hii ili kuchagua viongozi wanao tusaidia na kuendeleza nchi yetu.

Mimi hufanya mazoezi jioni sana sana baada ya kazi. Baada ya kazi, mimi huenda katika gym na kufanya mazoezi kwa sababu mimi hulipia hiyo gym kila mwezi naam nafanya mazoezi kuboresha afya yangu na kuhakikisha mwili wangu uko katika hali sambamba. Mimi pia ukimbia wakati wa weekend jioni pia naam mimi ufanya mazoezi jioni.

Mimi huenda cinema karibu kila mwezi. Mimi huenda cinema pamoja na bibi yangu kila mwezi kwa sababu mimi hufanya hivyo kutazama filamu zilizo tokea nafurahia sana kutizama filamu na nikienda katika cinema, mimi huona filamu hizo katika cinema kubwa na nafurahia sana.

Uzoefu wa kushangaza niliowai kupata ni wakati nilipofanikiwa kutatuwa tatizo gumu ambalo lilionekana haliwezekani mwanzoni. Nilijisikia kuchanganyikiwa na kukata tamaa lakini baada ya uvumilivu na kufikiri kwa kina suluhisho lilijitokeza ghafla. Uzoefu huo ulinifundisha umuhimu wa subira kujifunza kutokana na changamoto na kujiamini hata katika hali ngumu.

Ndiyo, nimewai kuona bahari. Niliona bahari na pia mimi huona bahari mara nyingi ninapoenda Mombasa. Ninapoenda Mombasa mimi uenda na familia yangu au na bibi yangu na tunapokua Mombasa sisi huenda bahari kila wakati na tukienda kule baharini mimi huiona kila wakati mwaka unapoisha.

Ushauri ambayo ningependa kumpa mtu anayeanza kazi ni ahakikishe kuwa ye ni mtu mwadilifu na yeye ni mtu anayependa kufanya kazi na wenzake. Ni muhimu sana kwa sababu wakifanya kazi kutakuwa na changamoto mingi sana na akiwa na umoja na wenzake watakuja kumsaidia sana kusuluhisha ama changamoto haya.

Kitu ninachopenda kununua zaidi ni vitabu. Mimi hununua vitabu kila wakati na nimenunua vitabu vingi sana kutoka madukani. Napenda sana vitabu kwa sababu vitabu huniongezea maarifa. Mimi husoma sana na vitabu pia hunisaidia kutulia na kuniliwaza bada ya kazi nzito bada ya siku.

Itakuwa vigumu sana mimi kuishi siku moja bila teknolojia. Mimi hutumia mitandao ya kijami kila siku kunipa maarifa na pia kujituliza na baada ya kazi ngumu mimi huingia mitandao ya kijami. Sasa mimi naona kuwa kuenda siku moja bila teknolojia. Itakuwa kitu ngumu sana na sidhani naweza kuishi siku moja bila teknolojia.